Asante sana ningetaka niorodheshe mambo ambayo mimi hufanya kila jioni kabla ya kulala Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya jioni kabla ya kulala inakuanga ni kuandaa chakula chakula cha jioni Ndiposa niweze kulala na nipate nguvu ya kuendeleza mambo ama shughuli zinazofuatilia siku ijayo baada ya kuandaa chakula huwa naenda kuoga naoga ama nanawa mkono Ndiposa niweze kuja sasa nile Simaanishi lazima uoge mwili mzima ndipo uje ule ndio maana nikaeka ninawe mkono Jambo lingine ambalo mimi hulifanya Baada ya hayo nimekula Mshaa akiandaa chakula huwa nakuja napumzika kupumzika hapa niko pale na naangalia televisheni niko pale pia nasikiliza muziki au kuzungumza huu ndo wakati wa kuongea na marafiki Wakati wa kuongea na majamaa kuongea na na ndugu ama watoto wako, familia yako nyinyi wote huo ndo wakati mwafaka Wakati mwingine unapata umechoka, huitaji kuongea mingi Unaeka muziki Muziki huwa inafanya akili kutulia baada ya pilka pilka mingi za siku mambo mengi yaliyokupata Labda ulipata hasara kwa kazi mambo mengi matukio mingi huwa inafanyika kwa siku Jambo lingine mimi hufanya kabla kulala huwa naangalia simu Baada ya kufanya kazi jioni, sasa ni wakati umetulia hio ndo wakati uangalie simu, uangalie nani aliyekutafuta, nani aliyekupigia, nani aliyekutumia harafa. Huu ndo wakati wa kuzisoma zile arafa, kama hukua na muda mzuri, wa kuziangalia, angalia pale kazini, kwa maana labda mambo yalikuwa mengi kwa siku. Pilka pilka labda wewe ni dereva ulikua unaendesha siku mzima Sasa mimi huwa nachangia napumzika Naangalia angalia simu na kuwajibu wale walionitafuta baada ya hapo sasa huwa naanza kuandaa mambo ya kesho huwa naanza kuangalia nitafanya nini kesho Nitaanza na hili nitalifanya hivi saa ya saa fulani Hivo sasa Yaani naanda natengeneza orodha ya vitu niziorodhesha moja baada ya nyingine Nasema saa fulani nitakuwa hapa, nitafanya hivi na hivi Baadae mimi ukitandika kitanda na kuomba sasa maombi ni muhimu kumshukuru mola Baada ya kuzimaliza, shughuli za siku namshukuru mola Baadae mimi humalizia siku nalala Asante.

Mahali ni napopenda kununua vitu. Kununua vitu ni shuguli ya kawaida katika maisha ya ya kila siku kwa sababu kumsaidia mtu kupata mahitaji muhimu. Mimi napenda kununua vitu vyangu katika maduka ya masoko yalio karibu na ninapoishi kwa sababu ya faida mbali mbali ninazo zipata. Kwanza, napenda kununua vitu katika maduka ya karibu kwa sababu ni rahisi kufikia. Si lazima kusafiri umbali mrefu. Jambo linalonisaidia kuokoa kwa muda na nguvu. Pia huniraisishia kupata mahitaji ya dharura kwa haraka. Pili, masoko ya karibu hunipa fursa ya kupata bidhaa kwa bei nafuu. Mara nyingi wauzaji huwa tayari kupunguza bei hasa, unapo wanunua kwa wi unapo wanunua kwa wingi. Iwe hunisaidia kutumia pesa zangu kwa uangalivu na kuokoa kwa matumizi ya baadaye Tatu, napenda kununuwa vitu katika maeneo haya kwa sababu ya urahisi wa kuchagua bidhaa bora. Naweza kuona bora wa bidhaa, kuuliza maswali na kulinganisha bei kabla ya kununua. Pia huwa na uhakika wa kupata bidhaa bichi kama matunda na mboga. Kwa ujumula mimi napenda kununuwa vitu katika maduka ya so masoko ya karibu kwa sababu ni rahisi. Kuna bei nafuu na kunipa uhuru wa kuchagua bidhaa bora mahali hapa hunifanya nijisikie kuridhika na ninacho kinunua.

Haya, basi, jioni, tuweze kuzungumza pamoja. Katika maisha ya kila siku, hali ya hewa huadhiri sana shughuli za binadamu. Watu wengi hupendelea baridi, ilhali wengine hupendelea joto. Mimi, napendelea hali baridi kuliko joto kwa sababu, mbali mbali. Haya, wacha tuothoreshe sababu, sababu ya kwanza. Napendelea baridi kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu. Wakati wa baridi, naweza kufanya kazi na kusoma bila kuchoka haraka. Tofauti ya wakati wa joto ambapo mtu hupata jasho jingi na uchovu sababu ya pili napendelea baridi baridi huniruhusu kupanga mavazi vizuri kama vile kuvaa sweta au koti Jambo linalo nifanya nijisikie nipo vizuri na nidhamu Pia napenda kunywa vinywaji vya moto wakati wa baridi ambavyo hunipa faraja sababu ya tatu Napendelea baridi kwa sababu husaidia kulala kwa amani usiku wa baridi huwa na hewa safi na tulivu hivyo hunifanya nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu kumalizia nasemaje napendelea baridi kuliko joto kwa sababu hunipa utulivu hunisaidia kufanya kazi na kwa ufanisi na hunifanya nijisikie vizuri kiafya Ingawa hali ya hewa zote zina faida zake Kwangu baridi ndiyo ninayoipenda zaidi.